Ndiyo mimi hutumia video kwenye mawasiliano na njia kwa njia mbalimbali kwanza mawasiliano ya kila siku mimi hutumia video kwenye app kama whatsapp, telegram au signal kutumia ujumbe wa video kwa rafiki au familia pili, kazi au masomo hutumia video kwenye zoom, google meet teams au skype kwa mikutano ya kazi au masomo video inaweza kushirikishwa kama sehemu ya maelezo, mafunzo au mapendekezo tatu, mitandao ya kijamii kutumia au kushiriki video kwenye instagram, tiktok, facebook au messenger na snapchat hii ni rahisi kwa kushirikiana habari au ujumbe wakihisia. Nne uwasilishaji wa mitandaoni mawasiliano rasmi mfano, email yenye video ya ufafanuzi au tangazo.

Wakati umeme unapokatika mimi hufanya yafuatayo kwanza kutumia teknolojia zilizo hifadhi uwa kama vile simu au kompyuta ambazo ziko kwenye battery kutazama televisheni au kupiga video kwa kutumia battery ya simu au generator pili kuchukua fursa ya kupumzika kusoma vitabu au jarida kuandika au kuchora kuzungumza na familia au marafiki bila vikwazo vya nolojia, tatu kuandaa kupika, kutayarisha mahitaji ya nyumbani, nne kushughulika na majukumu ya nyumbani, kufanya usafi kupanga vitu au kupanga bustani, kupanga bustani, tano kutumia mwanga badala kama vile taa za solar, tochi au mishuma, hii pia inanipa fursa ya kutulia na kufanya tafakari kidogo, sita kucheza au kufanya mazoezi, kama vile mchezo ya bodi karata au mazoezi ya mwili kama yoga au kutembea.